Nalinda furaha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa zinazoshiriki. Situmii kutoka taarifa binafsi kama namba za siri, anuani au taarifa nyeti kwa watu au tufouti zisizoaminika. Piau tumia nywila imara, kubadilisha mara kwa mara na kuhakikisha mpangilio wa faragha kwenye mtandao ya kijamii iko salama.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Kusoma unipa marifa mpya, unipanua fikra na unisaidia kuelewa uzoefu mtandaoni. Napendelea sana kusoma maanake pia unipa utulivu wakili na unifanya nijisikie ni melimika zaidi. Jambo linalo nisaidia hata ninapo hitajika kuandika.

Napenda shirika langu kwa sababu lina thamani ushurikiano uwajibikaji na maendeleo ya wafanyikazi. Shiriki kutoa mazingira mazuri ya kazi, heshima kati ya wafanyikazi na viongozi. Pamoja na fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi. Pia napenda jinsi linavyo weka malengo wazi na thamani na mchango wa kila mfanyikazi.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi zenye rangi, hafifu, kofia au miwani ya jua inapo bidi. Pia ujitahidi kunywa maji mingi ili kuepukana na upungufu wa maji mwilini na kupunguza kukaa juani kwa muda mrefu asa wakati wa jua kali. Hatua hizi unisaidia kulinda afya yangu na kujisikia mzuri hata katika hali ya joto.